Nakumbuka kumbukumbu za kitambo kupitia changamoto za huzuni ambazo siku moja nileweza kupotea sokoni nikiwa na mama yangu na nikahisi hofu kubwa. Na hivyo kumbukumbu hajawai kufutika. Hadi sasa hivi naweza kuikumbuka na nafikiria mambo mengi sana.

Ndiyo, napenda kuvaa, kofia, hasa wakati ule wa jua. Jua kali kwa sababu inanilinda na pia ni sehemu ya mtindo wangu. Na pia, ninapotembea kwa watu. Mimi huonelea sana kuvaa kofia kwa sababu huwa naogopa sana, ninapoongelelewa nikipita. Kwa hivyo, kofia huweza kunipea ujasiri mno nikipita, siwezi kuonekana.

Hapana, mimi sipendi kupanda milima na hii ni kwa sababu nachoka sana ninapopanda milima, nahema sana na pia nahisi kifua uchungu sana. Wakati wa mwisho nilipoenda kuutembelea milima ya Kenya niliweza kuhisi vibaya, ikabidi nimelazwa hospitalini na hivyo singependelea tena jambo hilo litokee.

Siku ya wikendi kama vile Jumamosi, mimi pamoja na familia yangu tunaweza kujihusisha katika kuenda kanisani kumuabudu mola. Na pia siku ya Jumapili tunaweza kujiunga katika kazi kama vile kusaidia watoto mayatima, kuwafariji na kuwatembelea kuwapa moyo kuwa tuko pamoja nao. Na pia siku nyingine tunaweza kujihusisha katika kazi za nyumba kama vile kufua kufanya usafi nyumbani.

Kabla ya kulala, mimi husoma vitabu au makala fupi. Hii inanisaidia kutuliza mawazo na kuondoa msongo wa siku. Na pili, nasikiliza muziki wa taratibu. Hii huchangia kupunguza mawazo mazito na kuleta utulivu na tatu, natafakari na kufanya mazoezi ya kupumua. Hii inanisaidia kupunguza wasiwasi na kuandaa akili kwa usingizi mzuri.